Ndiyo, nimesha wahi kushiriki kwa mashindano na ukweli ni kwamba yalikuwa yanachanganya hisia. Kulikuwa na mashindano msisimko ile hamasa ya kujiandaa kujipima na wengine na kutaka kufanya vizuri. Lakini pia kulikuwa na hofu kidogo kujiuliza nikishindwa je au wataniona je. Nilicho jifunza ni kwamba mara nyingi thamani haiko kwenye kushinda pekee bali kwenye kujiamini, kujifunza na kujua uwezo wako uko wapi. Kushinda ni bonus tu.

Napenda sana uaminifu uliopambwa na wema. Mtu anayesema ukweli lakini kwa namna ya kuheshimu hisia za wengine that combo huniguza sana. Pia napenda watu ambao wanasikiliza kwa dhati si kusubiri zamu yao ya kuongea. Pia wako tayari kujifunza na kubadilika. Pia wana huruma hata pale ambapo hawalazimiki kuwa nayo. Na bonus kabisa, unyenyekevu ulio na kujiamini, mtu anayejua thamana yake, bila kuwadharau wengine, hiyo ni tabia hadimu lakini nzuri sana.